Ninaweka afya yangu zuri kwa kula chakula chenya afya, kunywa maji ya kutosha, na kufanya mazoezi mara kwa mara. Inakua nikijaribu kula boga na matunda, nikiepuka vyakula vyenye mafuta mengi, na nikipunguza vyakula vya sukari. Pia ninakua nikifanya mazoezi mepesi, kama kutembea au kujinyosha ili mweli ubaki imara. Zaidi ya hayo, ninakua nikijitahidi kulala muda wa kutosha, nikipunguza msongo wa mawazo, na nikichukua mapumuziko inapo itajika Hili akili mwili viwe katika hali zuri.

Mimi napenda kuamka na jua na pia kulala mapema kwa sababu hilo hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kuwa na mwili wenye nguvu. Kuamka mapema kunanipa mda wa kutosha, wa kufanya shughuli zangu kwa utulivu bila haraka. Wakati kulala mapema hunifanya nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na afya na nguvu. Kwa ujumla, napendelea ratiba inayoniwezesha kuwa na nidhamu, utulivu wa akili na ufanisi katika shughuli zangu za kila siku.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani na ibada ya mungu. Imani inanipa mwongozo wa maisha kunisaidia kufanya maamuzi sahii na kunisaidia kushugulikia changamoto kwa subira na matumaini Pia ibada yana maombi yananisaidia kuungana na mungu, kupata utulivu wa moyo na kujenga maadili mema kama heshima, upendo na kusaidia wengine. Kwa hivyo, jambo la dini ambalo linanipa maana kubwa ni kuishi kwa amani, kufanya mema na kutegemea msaada wa mungu katika kila hatua ya maisha yangu.

Mimi napanga wiki yangu ya kazi kwa njia ya makini ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na kwa ufanisi. Kwanza, huanza kwa kuorodhesha majukumu yote niliopaswa kufanya. Kama kazi za shule, mikutano, majukumu binafsi. Kisha huwa naweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi au zile zinazohitaji muda mrefu. Ili nipate kuzishughulikia kwanza. Pia, huwa naweka muda wa kupumuzika na kufanya mambo madogo ya burudani ili niweze kudumisha nidhamu na afya yangu ya akili. Kwa kila siku, huangalia ni muda gani ninaweza kutumia kwa kila kazi. Na mara nyingi huweka ratiba dhabiti ya kuamka mapema, kufanya kazi, kusoma na kulala mapema. Kwa njia hii, wiki yangu inakuwa na mpangilio mzuri. Nikipata kufanya kila jambo bila haraka na pia nipate muda wa kupumzika na kujijenga kiakili na kimwili.

Mimi napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu zaidi kuliko mchezo mingine. Napenda mpira wa miguu kwa sababu unanifanya jisikie uhuru nishirikiane na wengine na pia ni njia zuri ya kufanya mazoezi ya mwili. Kupitia mpira wa miguu najifuza umuhimu wa ushirikiano nidhamu na kufanya kazi kama timu ili kufikia lengo moja. Pia hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa akili hasaa baada ya siku defu ya kazi au masomo. Zaidi ya hilo, mpira wa miguu hunipa furaha na burudani, na hunifanya jisikie mwenye nguvu na motisha, diyo maana ni mchezo ninaupenda sana.

Mimi napenda msimu wa joto zaidi kuliko mengine. Napenda joto kwa sababu inanipa hisia za furaha. Kuna rahisisha kufanya shughuli za nje na pia inanifanya nijisikie huru bila kuhitaji kuvaa mavazi mazito. Katika msimu wa joto pia, kuna fursa za kufanya shunghuli za burudani kusafiri na kushirikiana na familia na marafiki. Zaidi ya hayo, joto hunipa nafasi ya kufurahia kachakula baridi na vinywaji baridi na hunifanya kujisikia raha na furaha zaidi. Kwa hivyo, msimu wa joto ni msimu ninaoupenda kwa sababu unachanganya starehe nguvu na furaha ya maisha.

Mimi napenda kula ugali zaidi ya wali kwa sababu ugali ni chakula cha asili. Kinanipa nguvu na kinashirikiana vizuri na vyakula mbalibali kama mboga, samaki au nyama. Napenda ugali kwa sababu ni rahisi kula inanisaidia kujaza tumbo bila kuwa mzito sana. Napia unanipa hisia za utulivu baada ya chakula. Zaidi ya hayo, kula ugali kunanikumbusha mila na tamaduni za kaya zetu na kunanifanya nijisikie karibu na familia na jamii. Kwa ujumla napenda ugali kwa sababu ni chakula cha nguvu, kitamu kidogo na kinanifanya nijisikie vizuri mwili na akili.

Mimi napendelea joto kuliko baridi kwa sababu joto hunifanya nijisikie huru na rahisi kufanya shughuli mbalimbali bila kuogopa baridi au kuwa nimevaa mavazi mazito. Katika hali ya joto ninaweza kwenda nje, kucheza au kufanya kazi kwa urahisi. Na pia ni rahisi kufurahia chakula na vinywaji baridi. Ingawa baridi pia ina faida kama kustawisha mwili na pumziko kidogo napendelea joto kwa sababu linanipa nguvu, starehe na hisia ya furaha zaidi katika maisha ya kila siku.

Mimi ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kufuata hatua, kwa utaratibu na kwa makini. Kwanza, huanza kwa kuelewa malengu ya mradi na ni nini hasa ninataka kufanikisha. Hili niwe na mwongozo thabiti, kisha uorodhesha kazi tongodogo zinazohitajika kufanikisha muradi huo nauweka kipaumbele kwa hatua muhimu zaidi. Baada ya hapo, huandaa mpango wa muda wa kufanya kila hatua. Nikizingatia ni muda gani ninaitaji kila kazi na ni rasmilmali gani zinahitajika. Pia, ujifuza kutadhimini changamoto zinazoweza kujitokeza na jinzi ya kuzitatua bila kuchelewa. Wakati utekelezaji, huangalia kila hatua kwa umakini. hUjaribu mbinu mpya ikiwa zinahitajika na huakikisha kila kitu kinaendelea vizuri. Mwisho, kuhakikisha mradi unakamilika kwa kiwango bora, huku nikijifuza kutokana na kila hatua niliofanya. Kwa njia hii, muradi mpya unaanza kwa mpangiliwa thabiti, nidhamu na matokeo bora.

Kila asubuhi ninapoamka, kwanza hufanya mambo mandogo ya kuandaa mwili na akili yangu kwa siku. Kwa kawaida, huamka mapema, kisha hufanya mazoezi mandogo kama kupumua kwa kina au kutembea kidogo ilikuwamsha mwili. Baada ya hapo, hujiandawa kwa kuoga kuvaa na kisha kula chakula cha asubuhi kilicho rahisi lakini chenye lishe kama mayai, chapati ungali au matunda. Mara nyingi pia huandaa ratiba ya siku yangu kuangalia majukumu muhimu na kupanga muda wangu vizuri hatimaye huanza shughuli za kazi au masomo akiwa na akili safi mwili wenye nguvu na moyo mtulivu tayari kushunghulikia kila jambo la siku iyo.

Kawaida usiku kabla ya kulala, mimi hufanya mambo kadhaa ili kuandaa mwili na akili yangu kwa usingizi mzuri. Kwanza, huwa nakagua kazi niliyofanya siku hiyo na kupanga zile za kesho ili nipate utulivu wa akili. Bada ya hapo, hujiandaa kwa kuoga, kisha kula chakula kidogo au kunywa kinywaji baridi kama maziwa au juisi. Hasa kama bado ninahisi njaa kidogo. Mara nyingine, pia hufanya mazoezi madogo au kusoma kitabu kwani kuna nisaidia kupumuzika na kutuliza akili. Hatimaye, huweka simu mbali au kuzima vifaa vyote vya kielektroniki ili usingizi uwe wa amani. Kisha hulala mapema ili kuamka siku inayofuata na nguvu na utulivu wa mwili na akili.

Mimi ninaweka nenosiri salama kwa kufuata baadhi ya kanuni ambazo zinanilinda. Kwanza, kuwa na nenosiri lenye urefu wa aghalabu herufi nane adi kumi na mbili. Likichanganya herufi kubwa na ndogo, nambari, na alama maalum. Pili, huwa sina kutumia maneno rahisi au taarifa za kibinafsi kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa, au namba za simu. Kwani nayo ni rahisi kudhaniwa na wengine. Pia, hubadilisha nenosiri mara kwa mara na sihitaji kutumia nenosiri lile lile kwenye akaunti zote ili kupunguza hatari ya kuvamiwa. Zaidi ya yote, huwa na uhakika wa kuweka nenosiri mahali salama na kutoacha kwa mtu mwingine kutumia akaunti yangu bila ruhusa. Kwa njia hizi, ninahakikisha nenosiri langu linaendelea kuwa salama na kunilinda kwenye mtandao.

Mimi uangeza uzalishandu wangu kwa kupanga muda wangu vizuri na kuyapuka upotevu wa muda. Kwanza, huweka kipau mbele kwa kazi muhimu zaidi na zinazohitaji haraka. Kishe ugawa muda wa kufanya kila kazi kwa utaratibu. Pia, jenga ratiba dhabiti ya siku. Nikiweka muda wa mapumuziko ili akili na mwili nipate nguvu. Kwani, kufanya kazi bila kupumuzika kuna punguza ufanisi. Zaidi ya hayo, hujaribu kutumia mbinu bora na zenye uweledi. Kushirikiana na wengine pale inapoitajika na kujifunza kutoka kwa makosa ili kuepuka kurudia makuasa yale yale. Pia, uweka malengo madogo na makubo ili nijue ni atuangani lazima nichukue. Jambo linaloongeza motisha na umakini. Kwa njia hizi, inaweza kuongeza uzalishaji wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Mimi napenda kuenda madukani wakati ambao hakuna msongamano mkubwa wa watu. Hasa asubuhi au wakati wa mchana mapema. Napendelea muda huo kwa sababu ni rahisi kupata huduma kwa haraka. Kuchagua bidhaa kwa utulivu na kuepuka kelele au misongamano isiyo ya lazima. Pia, kuenda madukani wakati huo hunisaidia kuokoa muda na kufanya manunuzi kwa mpangilio mzuri bila haraka. Kwa hivyo, napenda kuenda madukani wakati ambao mazingira ni tulivu na ninaweza kufanya maamuzi yangu vizuri.

Mji wangu wa kuzaliwa ni sehemu ambayo ninaikumbuka kwa hisia nyingi na upendo wa kipekee. Ni mji wa ambayo haukua mkubwa sana lakini ulikuwa na watu wenye moyo wa ukarimu na mshikamano. Nilipokuwa, nilijifuza maana ya kuishi kama jamii kwa sababu kila mtu alimfahamu wezake na kusaidiana bila kusita. Asubuhi kulikuwa na kelele za watu wakinjiandaa na shunguli zao, watoto wakielekea shule na wazazi wa kifungua biashara ndogondogo pembezoni mwa barabara. Mji huo ulikuwa wa maeno ambayo yalikuwa sehemu ya kumbukumbu zangu za utotoni. Kama uwanja wa wazi tulio chezea na marafiki zangu, sokoni ambako tulifuata wazazi wetu kununua mahitaji na barabara ndogo tulizozijua kwa majina yetu wenyewe. Jioni zilikuwa za kipekee, watu wakikaa nje wa kizungumuza, watoto wa kicheza na hali ya amani ikitawala. Kilicho ufanya mji wangu, wa kuzaliwa kuwa wa kipeke zaidi ni maandili niliopata umo. Nilijifuza heshima, umilivu na umuhimu ya kufanya kazi kwa bidii Hata nilipo anza kukua na kuenda sehemu nyingine Mji huo uliendelea kuwa sehemu ya mimi ni nani mpaka leo, nikifikiri ya mji wangu na wa kuzaliwa Nahisi fahari na shukurani kwa msingi mzuri wa maisha nilioupata hapo Kwa sababu ndipo nilipo njifuza maana halisi ya nyumbani.

Masomo yangu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Na ninayachukulia kwa umakini mkubwa. Kila siku, naajiriwa kujifuza vitu vipya. Kuelewa manda bali bali na kujaribu kutumia marifa yangu katika maisha alisi. Napenda kupanga ratiba yangu ya masomo vizuri. Kuanzia kusoma nyaraka, kufanya mazoezi, andi kutafuta tarifa za zianda mutandaoni hau makitaba. Hii inanisaidia kuelewa mara kwa undani na kuakikisha kwamba sijakosa chochote muhimu. Kanzi pia nisea umuimu sana kwangu. Kwa sababu inanisaidia kujifuza nidhamu, kupanga muda na kushungulikia majukumu kwa umakini. Kila kazi inayofanya hata ile dogo, ufundishi ufumilifu, utaratibu na umuimu wa bidi. Mare nyingi napanga kazi yangu kwa atua dogo dogo. Nikiakikisha kila jambo, tinafanyika kwa wakati na kwa ufanisi. Kupitia masomo na kazi, inajifuza umuimu wakujituma, kushirikiana na wengine na kutumia muda wangu kwa busara. Kwa kweli, masomo na kazi zimenisaidia kukua kiakili kimaadili na kuwa tayari kwa changamoto za maisha.

Na penda zaidi katika olimbiki ni mbio za masafa marefu, asambio za mite elfu, tano na elfu kumi. Napenda sana mchezo kwa sababu unawanyesha nidamu, uvumilivu na nguvu ya akili zaidi ya mweli. Unapuangalia wanariyatha wakikimbia. Unaona njizi wanavyo njituma kujipanga na kufumilia maumivu hili kufika lengo lao. Pia, na penda mbio hizi kwa zambambu zinanitia moyo na kunifanya njiyamini kuwa subira na bidii. Mambo makubwa ya nawezekana ni mchezo no itaji maandalizi makubwa ni dhami ya hali ya juu na kujitolea. Zambo lalo nivutia sana zaidi ya ayo kuwana wanariadha wa kibeba mbedera ya taifa lao kuna nifanya nijisikia faari na amunasa. Kwa jumla biyo za masafo marefu katika olibiki ni mchezo inaupenda kwa sababu unafundisha somo la maisha kuhusu kutokata tamana kuyandelea mpaka mwisho.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha nafika au nafanya mambo kwa wakati uliopangwa. Kuwahi hunisaidia kuepuka presha, kunipa utulivu wa akili na kunifanya niwe tayari vizuri kabla ya shughuli kuanza. Pia, hunionyesha nidhamu, heshima kwa wengine na umakini katika majukumu yangu ya kila siku.

Mfareju wa TV ninaoufuata mara nyingi ni KTN News kwa sambambu hunipa taarifa za haraka na za kuaminika kuhusu mambo yanayo andelea nchini na nduniani. Napenda pia kufuatilia mbaadi ya vipindi vya kielimu au burundani kwenye. Channel One Citizen TV. Haza vile vinavyo toa elimu, habari za jamii au vipindi vya vichekesho vinavyo punguza msongo wa mawazo. Kwa kweli, ninapenda televisheni zinazo changanya habari, elimu na burundani. Kwa zabambu, kuna nipa fursa ya kujifuza, kufurahia na kuwa na mtazamo mpana wa mambo yanayo endelea.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kuosha vyombo hasa pale unapomaliza kula chakula kikubwa mara nyingi huchukua muda mwingi na huwa si rahisi kushungulikia wakati umechoka baada ya shunguli nyingine zaidi ya hayo mara nyingine ni kelele kidogo na uchafu unapo endelea kukusanyika jambo linalo nifanya niwe na hamu ya kuimaliza haraka bila kufikiri kwa umakini ingawa lazima nifanya kazi hii mara kwa mara bado ni ile ambayo sipendi sana kuliko kazi nyingine za nyumbani.

Chumba changu cha kulala ni mahali pazuri na tulivu, ambacho nifanya nijisikie huru na mutulivu. Si kikubwa sana, lakini kina nafasi ya kutosha kwa kila kitu ninachoitanji. Kuta zake ziko kwa rangi ya mbluu ya hanga. Rangi inayonifanya nijisikia utulivu na amani kila ninapoingia. Kitanda changu ni cha starehe chanye godoro laini na mashuka safi, na mara zote ufanya niwe na usingizi muzuri bila usumbufu. Kutoka ndirishani, naweza kuona maithari ya jirani Baadhi ya miti na anga la asubui au ujioni Jambo linalo nifanya nijisikie karibu na asili na kuwa Mwisha isianzuri Kitu inacho kipenda zaidi chumbani ni kitanda changu Kwa sababu ni sehemu ya kupumuzika, kufikiria na kupata utulivu mbaanda ya siku defu Zaidi ya ayo, chumba iki kinanifanya nijisikie salama na huru Kikitua nafasi ya utulivu wa mwili na akili.

Asubuhi, nilianza kwa kuamuka mapema kisha kufanya mazoezi madogo ya kupumua na kutembea kidogo ili kuamusha mwili. Baada ya hapo, nilioga na kujiandaa kwa siku hii, nikavaa nguo nadhifu na rahisi, kisha niliandaa na kula chakula cha asubuhi kilicho kuwa kitamu, rahisi lakini chenye lishe. Kama mayai na matunda, kisha nikanywa kikombe cha kahawa ili kuamusha akili. Baada ya chakula, nilipanga ratiba yangu ya siku, kuangalia majukumu muhimu na kuanza kufanya kazi au masamo yangu kwa utulivu na umakini. Kwa hivyo, asubuhi hii imekuwa yenye mpangilio mzuri, nikijiandaa kufanya kila jambo nikiwa na nguvu na mtazamo mzuri.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipofika chuo kikuu na kuanza maisha ya kujitegemea. Tukio hilo lilinibadilisha kwa kiasi kikubwa kwa sababu ndipo nilianza kuelewa maana halisi ya uwajibikaji, kupanga maisha yangu na kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Kuondoka nyumbani na kuanza kuishi mazingira mapya kulinifundisha nidhamu, subira na jinsi ya kushughulikia changamoto bila kutegemea sana msaada wa wengine. Kupitia tukio hilo, nilijifunza kujisimamia katika masomo, muda na hata fedha Kulikuwa na nyakati za changamoto, lakini pia kulikuwa na mafanikio yalio nipa nguvu na kujiamini Tukio hilo lilinifanya nijitambue zaidi, nijue malengo yangu na nianze kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi Kwa kweli, ni tukio lililo nijengea na kuniandaa kuwa mtu ninayeendelea kuwa leo.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule ambaye ana nidhamu, bidii na akili ya kupanga biashara yake kwa ufanisi. Anaelewa mahitaji ya wateja wake, ufanya maamuzi kwa busara, na anajitahidi kila wakati kuboresha huduma au bidhaa anayotoa. Mfanyabiashara bora pia huwa mwaminifu, mwenye heshima, na pia hueshimu wateja wake na wafanyakazi. Na hutafuta njia za kudumisha uhusiano mzuri na kila mtu anyehusika na biashara yake. Zaidi ya hayo, mfanyabiashara bora anajifuza kutokana na changamoto na makosa huchukua hatua sahihi bila kuchelewa na anajua umuhimu wa kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo yake mfanyabiashara wa aina hii utoa mfano mzuri kwa wengine utoa motisha na hufanikisha maendeleo ya jamii kwa kuwa na bidhi ya kuendeleza biashara yenye tija Kwa kweli, mfanya biashara bora ni yule anayejua kuunganisha akili, nidhamu na maadili katika kila hatua ya biashara yake ili aweze kupata mafanikio zaidi.

Ninahamu sana ya kufunga mbwa, kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa na urafiki wakaribu na binadamu. Ningependa kumfunga kuanzia akiwa mdogo ili ni mlee vi zuri, nimfundishe nidhamu na kumuzoesha mazingira yangu. Mbwa angenisaidia kupata ulinzi nyumbani lakini pia angekuwa rafiki wangu wakaribu, wakunipa faraja na kunifanya nijisikie, sina upweke. Ningependa kumtunza kwa kumpa chakula bora, maji safi na matibabu ya mara kwa mara ili awe na afya njema. Pia, ningekuwe nikitembea naye mara kwa mara ili kumfanya awe na nguvu na furaha. Kwa ujumla, ningependa kumfunga mbwa kwa sababu ananifundisha upendo, uwajibikaji na kujali kiumbe mwingine. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha.

Kila asubui nina, fuata utaratibu maalumu unao nisaidia kuanza siku yangu kwa nidhamu na utulivu wa akili. Maranyingi naamuka mapema ili nipate muda wa kutosha kujiandaa mbila haraka. Baada ya kuamuka, huanza kwa kunyosha mwili kidogo na kushukuru kwa siku mpya kwa njia ya maombi au kutafakari kimya kimya. Kisha uanda kuonga na kujisafisha ili nijisikie nipo tayari kimwili na kiakili. Baada ya hapo upanga kitanda changu na kuandaa mavazi, nitakayo vaa siku iyo. Ninapo pada muda pia hupitia ratiba ya siku yangu au kazi za masomo ili nijue nini kina ningoja mbele Kisha hula kifungu a kinywa chenye afya ili kunipa nguvu ya kuanza shunguli za siku na kambla ya kutoka au kuanza kazi ujitaindi kuwa na mutazamo chanya kwa kujiambia kuwa siku itakuwa zuri na yanye mafanikio Kwa ujumla, utaratibu huu wa kila asubiui unisaidia kuwa makini mwenye nidhamu na mwenye maandalizi mazuri ya kukambiliana na majukumu ya siku zima.

Jioni ninapofika nyumbani au ninapomaliza shughuli za siku. Huanza kwa kujipa muda wa kupumua na kutulia kidogo ili kuachana na uchovu wa mchana. Mara nyingi huosha uso au kuoga haraka ili nijisikie safi na mwepesi. Baada ya hapo hupanga vitu vyangu na mazingira ya nyumbani ili yawe katika hali ya utulivu. Kisha hutenga muda wa kufanya kazi nyepesi au masomo kama kupitia nilichofundishwa au kupanga mpango ya siku inayofuata. Ninapokaribia muda wa jioni zaidi, hupenda kula chakula cha jioni kwa utulivu, wakati mwingine nikiwa na familia au watu wa karibu, jambo linalonipa nafasi ya kuzungumza na kushirikiana nao. Baada ya kula, napenda kupumzika kwa kufanya shughuli ndogo, ninazozipenda kama kusikiliza muziki, kutazama kipindi kifupi au kusoma. Na kabla ya kulala, hujitahidi kutafakari siku yangu, kushukuru yalioenda vizuri na kujiandaa kisaikolojia kwa siku inayofuata. Kwa ujumla, utaratibu wangu wa jioni hunisaidia kupumzika, kupanga mawazo na kupata usingizi muzuri ili kuanza siku mpya nikiwa na nguvu.

Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu sana na maumbile. Ninapokuwa msituni na pumua hewa safi, nasikiliza sauti za ndege na upepo, jambo linalo nisaidia kupunguza mawazo na msongo wa siku za kawaida. Pia, kutembea mstuni unisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuboresha afya yangu. Wakati huo napata nafasi ya kutafakari maisha, kujifuza kuhusu mimea na wanyama, na kufurahia uzuri wa mazingira ya asili. Kwa ujumla napenda kutembea mstuni kwa sababu unipa amani ya moyo, nguvu mpya, na furaha ya kipekee ambayo si rahisi kuipata katika mazingira ya kawaida.

Sifa muhimu kwa kiongozi muzuri ni kuwa mkweli na wa kuaminika awe na nidhamu na uvumilivu ajali na huruma kwa wafuasi wake awe wazi katika mawasiliano awe na ujasiri na uthubutu wa kufanya maamuzi mangumu na awe na ubunifu wa kutatua matatizo kwa sababu hizi sifa zote ufanya kiongozi awe bora kuhamasisha wengine na kuhakikisha timu au jamii nafanikiwa pamoja.

Jumatano mbovu.

Machi ishirini.

Changanua sentensi.